Napendelea kusoma habari za mtandaoni, sipendelei kusoma gazeti. Kwa sababu, habari za mtandaoni ni habari za ambazo zimeandikwa kwa wakati sahihi. Yaani, ni za wakati huo hui kwa wakati habari za magazeti ni za kuwa za wakati ambao umepita. Kwa hivyo, zinaeza siandani na hali alisi ya kwenye mazingira au habari ilipo kusanywa. Kwa hivyo ni vizuri zaidi kuna nirikusua magazi habari za mtandaoni na ndio ninazo pendelea zaidi kutiko habari za magazeti. Japo magazeti nayo ya na leta yana umuhimu wake. Kwa sababu kuna baadhi ya matukio ambayo hayawezi kuandikwa kwenye na niriko wakati moja. Baadhi ya matukio na asali mia kubwa matukio ya na kusanywa kutegemeana. Na mazingira kwa hivyo yanahitaji muda kuyaanda na kuya andika ambayo wakati mwingeni mitandao ya kijamii na hii sifike hizi isifikie hizi changa moto au matukio yalipotokea kwa hivyo napendelea kusoma wa mbali kwenye mitandao ya kijamii na magazeti napenda lakini kwa kiasi kidogo kwa sababu habari zake sio za wakati huo huo pija napendelea napendelea kutumia napendelea kusoma habari za mitandao ya kijamii kwa sababu zimeandikwa asili kubwa zimeandikuwa kitaalam zaidi zimeandikwa kitaalam zaidi kutegemea na ujuzi wa watu mbalimabli wanaoziandika nqendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu zimejaa utaalam. Magazeti yamekua yakisimamiwa zaidi na sheria na serikali. Lakini mtandao haujazuiwa kwa hiyo hawawezi kuzuia ubunifu mtandaoni. Kwenye magazeti habari zote huwa zinahaririwa ili kuangalia kama kuna ukiukwaji wa sheria na maadili kwa wakati kwenye mtandao, asili mia kubwa habari zina andikwa kwa uhalisia na zinakuwa ni halisi zinaendana na mazingira na matukio halisi ambayo yana hitajika kwa wakati huo kwa hivyo napendelea kusoma habari mtandaoni na habari magazeti ni kwa kiasi kidogo sana na jenga na kuimarisha uhusiano mtandaoni zaidi kuliko kwenye magazeti kwa sababu asili mia kubwa hutegemeana na kuendana kwa teknologia kiasi kikubwa cha habari kina habari za mtandaoni zinaminika zaidi kuliko za magazetini kwa sababu za magazetini zinakua na mkono wa sheria, mkono wa serikari ambao unaezo ukaathiri ukusanyaji lakini pia uandishi na undani wa habari pia ujiuzi na kujituma kwa sababu mtu anaeza akashindwa kufanya kazi mwandishi anaweza akashindwa kukusanya habari sawasawa ya magazetini akihofia usalama wake au jinsi ambavyo viongozi au serikali itachukulia hiyo habari. Habari ya mtandaoni ni bora zaidi na ya kipekee ukilinganisha na habari za kwenye magazeti. Mitndao ya kijamii, imebeba, sura, na picha halisi ya habari na matukio, ukilinganisha na habari za kwenye magazeti ambazo nyingi huwa zinapikwa na kuongezwa chumvi. Wakati habari za magazeti, ni kweli baadhi zinaeza kuwa, niza uongo lakini, asili mia kubwa, niza ukweli. Kwa sababu zina kusanywa kutoka vianzo halisia na wanao ziweka huwa mara nyingi hawajali maslahi ya watu ya mtu fulani au ya wa uko ubinafsi. Wana ziweka ili kuhabarisha na kufikisha ujumbe kwa watu husika. Habari za mtandaoni zina tengeneza fursa nyingi za kujua ukweli lakini pia kusambaza demokrasia kwa watu. Na kusambaza hoja fulani ili ipate kujulikana na watu wapate kujifunza jamii ipate kubadilika. Na hivyo kutengeneza mstakabali mzuri wa maisha ukilinganisha na habari za magazeti ambazo zimejaa zimechujwa zimefunikwa na kila aina ya sheria ili kuhakikisha kitu ambacho serikali inapendelea kiende kwa wananchi au kwa watu au kwenye jamii ndicho kinaenda. Tofauti na habari za mtandaoni ambazo hazina mipaka mtu kutoka nchi moja anaeza akaandika habari ya nchi nyingine. Lakini kwenye magazeti ni lazima ufwate sheria. Chombo husika lazima kifwate sheria katika kukamilisha majukumu yake.

Likizo ya ndoto yangu, ningependa kushiriki mahali penye utulivu, ikuwemo amani, au ukuwe ni sehemu zenye, sauti ya amani. Na pia, ningependa kushiriki pamoja na familia yangu, ningependa kusafiri na mke wangu. Lakini pia, nikiwa na uhuru, ningependa kupumzika. Kwa hiyo, ningependa kuenda mlimani, au ufukweni, tumalize kote piga stori na kuongea mambo mengi yanahusiana na maisha. Ningependa kujenga kumbukumbu nzuri kuhusu upendo wetu kwa kuwa nafasi kubwa kwenye maisha ni kufurahi na familia. Lakini pia kuwa na mwenzako ambaye atakuwezesha kufahifadhi na kutengeneza furaha ya kudumu kwenye maisha yako. Kwa hiyo, niingependa kuenda milimani ufukweni mara nyingi huwa kuna kuwa na watu wengi. Lakini milimani huwa na wachache. Kwa hivyo naangalia asili ya vitu mbali mbali ikiwa mamawe wa nyama. Na baadhi ya viumbe mbali mbali ambavyo vina badilisha fikra na kuondolea ulimwengu wa kutengeneza habari na maarifa, kiafya na ulimungu wa risi. Ulimwengu wa asili. Kwa hivyo mimi ningependa nisafiri kuenda hasa nchi za Afrika zenye vutio vizuri viy otarii katika mbuga za wanyama lakini pia ninapokuwa na mke wangu tutaweka kumbukumbu nzuri kuhusiani na maisha yetu na namna ambavyo vitu ambavyo tungetamani kufanikisha kwenye maisha yetu ikuwepo kuwa na furaha na kuwa na vitegea uchumi vizuri ambayo tatuingizia kipato popote tutakapo pokuwa iwe ni nje ya nchi, ndani ya nchi au nakaa tu hapo nyumbani tunapumzika iwe lakini pia kujadihi vitu muhimu ambavyo vinagusa maisha yetu moja ka moja ambavyo tusingeweza kuongea. Tukiwa nyumbani au katika mazingira ya nyumbani au kazi. Kutengeneza uzoefu ju ya maisha halisi ju ya maisha hasili inavokuwa. Lakini pia kuondoa utegemezi kwenye mazingira mbayo yame jaa makelele na vitu tofauti tofauti ambavyo kwa kiasi fulani vinaathiri mfumo wa kawaida ya maisha. Kwa hivyo, unavyokuwa mbriban. Iyo inasaidia kubadilisha fikra na kufanya ubongo upoe. Lakini kuungana na asili ya mazingira yale ambayo inakuwezesha wewe, kuwe nenda na kufanya vitu vyote katika upendelewa wa mwili wako na upendelewa wa asili. Kwa sababu matumizi ya vitu ambavyo si vya asili vinatengeneza utegemezi tofauti na asili ambayo kila kitu kinazunguka na kufanyika kwa bila kuharibu mfumo na mzunguko wa mazingira halisi. Lakini pia ningependa kuenda mlimani kwa sababu mwili utahisi mabadiliko ambayo yatakuwa yanatokea katika mazingira, tofauti na ninge enda baharini. Ni kweli baharini kuna kuwepo na asilimia kubwa ya mlundiko ya watu. Lakini navyokwa mrimani, nakuwa pekako na jihisi na kujisikia mwenyewe. Tofauti na ambavyo unakuwa na mtu, unavyokuwa na watu wengi. Sauti ya kwa ya ndani huwezi kuisikia. Pia kusafili ningependa kusafiri na mke wangu huwa anaweza kunisikiliza. Na kunipa nafasi au mbari. Pale ambapo nahitaji kuongea mwenyewe kwa mwenyewe juhudi ambaye na safiri anakuwa ni chanzo ya kufuraha. Lakini pia matumaini na kunipa ujasiri. Na matumaini ya kujenga kujenga umoja. Kwa hivyo mtu wa kujenga umoja hukuwa pamoja mimi na yeye ili tuimarishe na kujenga kwamba kwa kuwa tupo katika nyumba yaani ndoa kwa hivyo inatuwezesha sisi kuwaonesha kwamba tuku wamoja na sisi ni mwilimmoja kwa chochote kile ambacho nakiwaza nakuwa nemiwaza pia kwa niaba yake sawawasa naye pia upande wake kwa hivyo mimi ngependa kuenda mlimani na siyo mjini.

Nakaa usiku hadi saa sita mpaka nane kutegemeana na shuguli za siku husika. Siku inaezakua ndefu usiku inaezakua mrefu au mfupi kabla sijapumzika kutegemea na malengo ambayo nakuwa nimeweka. Malengo na tegemea na hatua kwa hatua ambazo mimi nakuwa nimepangilia. Kwa hivyo kukaa kwanzia saa sita mpaka saa nane masaa haya yote yanatagemea na siku husika nilikuwa na shuguli zipi. Shuguli zilikuwa zinachosha sana zilikuwa shuguli za kawaida. Kwa hiyo lakini kwa wastani mara nyingi nakaa mpaka saa nane usiku kwa hiyo kutoka saa sita mpaka saa nane nategemea na idadi kiasi cha shuguli ambazo huwa ninafanya kwa siku husika. Kwa hivyo jumatatu, jumanne, kunakuwa na kazi, ambazo zinafanana kwa hivyo. Muda kukaa, unakua mwingi zaidi. Jumatano, na alhamisi, shuguli zinakuwa kidogo kwa hiyo muda unapungua kidogo lakini ijumaa na jumapili, inakua ni siku ambazo pia shuguli zinakua ni nyingi. Kwa hivyo muda wa kukaa, ambao siku unakua ni mwingi zaidi. Kwa hivyo huwa nafika mpaka saa nane. Kwa hiyo inategemeana na kila aina ya siku ramini aina ya shughuli ambazo zipo siku husika. Kwa hivyo siku husika inakuwa sina muda maalum. Muda maalum inaeza ikawa wa saa sita, saa saba mpaka saa nane. Lakini pia na nguvu ya afya na morali wa kufanya kazi. Kuna wakati nakuwa na morali kubwa sana kiasi kwamba nakesha mpaka asubuhi. Lakini kuna kipindi morali inapungua nafanya tu kwa ratiba ya kawaida ambayo ni saa sita nami ni saa nane. Kwa hiyo, pia nategemea na na morali ya kufanya kazi au motisha. Kitu kingine, ni nguvu au afya ukiwa na afya njema, kuna kufanya kazi zaidi na zaidi. Lakini afya ikiwa ni kidogo, huwezi kufanya ikiwa haijakaa sawa. Huwezikufanya kazi kwa muda mrefu kupita maelezo. Kwa hiyo, vitu hizo ranili zote, zinategemeana. Lakini muda mara nyingihuwa haizidi saa nane. Ikitegemea nimevuka niliko ambao nina morali lakini sijafanya kazi. Kubwa nyingi ambazo ni zinaeza zikaathiri uwezo wangu wa kuchapa kazi. Lakini pia inategemea nikiwa na support nikiwa na mtu wa kunishika mkono. Mara nyingi naweza kuenda muda mwingi mwingi zaidi ikiwa kuna mtu mwingine wa kuni wa kuniunga mkono katika kufanya kazi. Lakini kama nipo peke yangu itategemea na aina ya itategemea na morali ya ratiba ya siku iyo. Kwa hivyo uwepo wa mtu mwingine ambaye anayeza akawa na kujali na kuku na kukuunga mkono inaimarisha nguvu na muda zaidi wa kufanya kazi na wa kukaa mpaka usiku. Kwa hivyo kinachonikalisha mpaka usiku mara nyingi ni kazi. Yaa ni ndiyo mara nyingi ni kazi kwa hiyo kazi lakini pia na morali ndio vinanifanya ni nitumie muda kiasi gani kwenye kukaa mpaka usiku. Lakini pia mazingira au shughuli za siku ni hufuata unaweza kutunza nguvu kwa ajili ya siku inayofuata ili uweze kufanya kazi kwa uzuri zaidi na kwa upana zaidi. Kwa hivyo ratiba ya siku inayohusika kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na vita ambavyo vinakuhusu moja kwa moja kwa maisha yako. Amabavyo vinaweza kakufanya uandae nguvu au kama kuna tukio fulani ambalo linakuhitaji wewe uandae morali wa kufanya kazi kwa hilo tukio unaweza ukakufanya upumzike mapema ili kesho upate kuwa na nguvu ya ziada katika kutimiza hayo majukumu kitu kingine tegemea na wewe umepanga kufanikisha vitu gani kuwa muda gani kwa hiyo nyakati nyakati za au majira ya mwaka pia yanaweza kuathiri kwa mfano kipindi ambacho kipindi cha mwisho wa mwaka naweza kukaa usiku hata kupitiliza sana nane ikawa saa tisa.